Kusherehekea sikukuu, jambo la kwanza ambalo mimi huhakikisha ni ya kwamba kuna vyakula vya kutosha na vinywaji vya kutosha. Nyumbani alafu narudi naandaa chakula kizuri ambacho tutakula na jamii yangu. Na kama ni hizi sikukuu kama za krismasi, kabla hiyo siku tutakuwa tumenunua nguo mpya, tuta wasafi, tumevalia manguo yetu mapya, halafu tutakula vizuri, halafu tunawezaenda kutembea mahali. Ama tuende kuwaona wanyama wa porini tunaezatembelea tu sehemu nzurinzuri hivi za kukaa tu na kujivinjari na kuona manthari masafi.